Katikati ya paka na mbwa? Mimi huwa kidogo sipendi wanyama lakini katikati ya paka na mbwa geri nifuge mbwa kwa sababu paka huwa inaacha yale manyoanyoa katika nguo yangu iliyo na rangi ya nyeusi. Unakuja unapata shati lako likona manywelenywele imekwamakwama kwa hiyo shati haifurahishi hiyo. Inakuwanga inakasirisha kwa sababu ukiweza pumua hizo manywele uneweza shikwa na homa moja kali na huwa haifurahishi.

Ambao nausikiza mara mingi ni mziki wa R&B. Muziki huo huwa inaongea kuhusu mapenzi na huwa inafurahisha kidogo kwa sababu unasikia hao wanaoimba wanakwambia madhara ya mapenzi, vile mapenzi huwa inakupeleka vile mapenzi itakufanya na vile ufanye vilivyo kuu ndiyo usiumie kabisa sa ndo maana napenda wimbo ya kipenzi.

Mazingira ya kazi ambayo nayapenda ni kama kazi iko na mahali unaeza enda kutuliza akili pa kupumzika unachukua unachukua unachukua mwili yako unaenda tu unaketi chini nayo, unapumzika kama dakika masaa dakika thelathini haina maneno mingi hiyo.